Ndiyo, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza, kuboresha ufanisi wangu na kugundua njia mpya za kurahizisha maisha na kazi. Teknolojia mpya pia hui, hunifanya ni baki na hamasa na kufuatilia maendeleo ya dunia ya kisasa.

Sera ya kampuni ninayo iona muhimu zaidi nj sera hii huakikisha wafanya kazi wote wanaheshimiwa, wanatendewa kwa haki na wanapata fursa sawa bila ubaguzi. Pia husaidia kujenga mazingira mazuri ya kazi.

Timu yangu ninayo ipenda wa mpira wa miguu ni manchester united kwa sababu ya historia yake kubwa wachezaji masuhuri waliowahi kuichezea na mashabiki wengi duniani kote. Ninavutiwa na namna timu hii imekua ikipambana kurejelea kileleni licha ya changamoto.

Na sherehekea sikukuu kwa kuungana na familia na marafiki, kushiriki sherehe za kitamaduni na kufurahia chakula kizuri pamoja. Mara nyingi hupangwa shuguli za pamoja kama muziki, ngoma na kutoa zawadi.

Ndiyo, napenda kutembea msituni kwa sababu huniwezesha kupumzika, kufurahia hewa safi na kushuhudia uzuri wa asili. Kutembea msituni kuna nisaidia kuondoa msongo wa mawazo, kupata amani ya akili na kupata nguvu mpya za kuendelea na shuguli za kila siku.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu ni maadili, mema kama upendo, uaminifu, heshima na kusaidiana. Mafundisho haya husaidia kuishi kwa amani na wengine kufanya mema katika jamii na kuwa kwa mwongozo mzuri wa maisha ya kila siku.

Ninatumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano kama kupiga simu na kutuma ujumbe pamoja na kupata taarifa kupitia interneti, pia hutumika kupanga ratiba, kusoma habari na burudani kama kusikiliza muziki au kuangalia video.

Kazi au masomo yangu ya nahusisha kujifunza na kushirikiana kila siku. Hua na ji, kita katika kupata marifa mapia, kuboresha ujuzi wangu na kutumia ni nacho jifunza kusaidia wengine kutatua changamoto zao. Kila siku ni fursa kukua, kufanya vizuri zaidi na kujiongeza uzoefu unaonisaidia kuwabora katika ni nachofanya.

Ndiyo, nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa na nilifurahi sana kuona kazi za wasani mbali mbali. Maonyesho hayo, hutoa fursa ya kufurahia, ubunifu, kujifunza kuhusu tamaduni tofauti na kupata msukumo wa kuendeleza vipaji binafsi. Ni uzoefu mzuri wa kuona jinsi sanaa inavyoeza kuunganisha watu.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu, yenye heshima upendo na mazungumzo ya karibu. Nina waheshimu kwa hekima na uzoefu wao na napenda kusikiliza mafunzo na hadithi zao ambazo hunisaidia kuelewa maisha na kuamua kwa busara. Mahusiano haya hunipa msaada wa kiroho na kiakili katika maisha yangu ya kila siku.

Bahati njema ni wakati ambapo mambo ya nakuenda kwa njia nzuri bila kutegemea tu juhudi zetu peke ni hisia ya kupata mafanikio au fursa kwa bahati msaada wakipeke au matukio mazuri yasio tabirika. Bahati njema huchangia kufanikisha malengo na kuleta furaha katika maisha.

Bustani ni sehemu iliyojaa mimea, maua, miti na mara nyingi hutengenezwa kwa ajili ya kupumzika.

Aprili ni mwezi wa nne wa mwaka katika kalenda ya Gregorian.

Timu ni kundi la watu wanaoshirikia na kufanya kazi pamoja.

Tatu ni nambari inayofuata mbili kabla ya nne.

Haraka inamana ya kufanya jambo kwa mwendo wakasi.

Pakua inamana ya kupakua faili au programu kutoka mitandao kuenda kwenye kifaa chako kama simu.

Mkahawa ni sehemu au eneo ambalo watu huenda kula chakula na kujua vinyoaji.